Haa pale ninapo taka kustarehe, huwa kuna vitu vingi vinapo tokea yaa. Lakini pia inategemea kwamba ni nataka starehe gani mfano. Nikitaka kwenda klabu ninatafuta wana au marafiki ambao wana hulka kama hiyo wanapendelea mambo ya klabu klabu, ninawacheki. Niki wacheki hapo tunaenda klabu inamana tunastarehe na mambo mengine yanaendelea.

Kompyuta naitumia kwenye kazi zangu tofauti tofauti. Ikiwemo kutengeneza vipindi vyangu binafsi vya kuweka katika YouTube, kutengeneza klipu za TikTok, za kupost TikTok. Na pia naitumia kwenye kuwekea watu picha, movie. Naitumia katika biashara kuwekea watu picha tofauti tofauti, filamu pia. Wanakuwa wanafuatilia, wanakuwa wanaenjoy kwa hiyo. Ndiyo namna mimi ninaitumia kompyuta. Na ndiyo namna ambayo kompyuta inaniingizia pesa. Kampuni nyingi ambazo pia zinaweza nikazitumia zaidi kwa siku. Lakini kompyuta natumia zaidi. Natumia zaidi kwa mambo yangu wa ofisini. Na mambo yangu binafsi.

Kuhusu kuhifadhi kitu cha thamani, huwa ni mtunzi mzuri pia, vitu vya thamani ya navichukua. Navihifadhi sehemu ambayo naona ni sehemu salama, sehemu ambayo naona hakuna kidudu mtu chochote ambacho, anaweza kuingia katika lile eneo yaa.